Napenda kutembea mazingira tulivu wa sasa kando ya ufuo wa bahari. Kule bichi maanake manthari ya bichi yametulia vizuri alafu yanasaidia kupunguza msongo wa mawazo sana. Kwa hivyo ufuoni wa bahari ndio sehemu ambayo napenda kutembea sana.